Napenda kutembea mahali ambapo ni mbali, tena patulivu, mahali ambapo hapana watu wengi. Napenda sana sana kutembea safari ndefu ndefu, kwa hakika mahali ambapo naweza kufurahia mazingira ambayo ni asili na mahali ambapo kuna manthari ya kupendeza.

Ningependa kuongeza ujuzi wa data analysis, mawasiliano ya kitaaluma na usimamizi wa miradi, ili haswa niweze kufanya kazi ufanisi zaidi, kufanya maamuzi sahihi na kujiendeleza kitaaluma katika mazingira ya kazi ambayo yanabadilika haraka haraka kila wakati.

Kinacho ninjaza mimi furaha sana ni kuona malengo yangu ya kitimia, kusaidia wengine na kutumia muda mzuri na watu ambao nawajari. Pia napata furaha ni kijifunza, kitu kipya na kujiona naendelea kukua binafsi na kitaaluma. Haya ndio mambo ambayo yana nifurahisha zaidi.

Chumba changu chakula la si kikubwa sana, wala sikidogo sana ni cha kati, kinachonipa nafsi ya kutosha, kupumzika na, kupanga vitu vyangu vizuri. Kuta zake ni za rangi nyepesi, kama krimu au buluu hafifu, zinazo fanya chumba kionekane chepesi na chenye utulivu. Kitanda changu ni cha ukubwa wakati, kinda godoro laini linalofanya nipate usingizi mzuri sana, na huwa ninapanga mashuka safi na mito laini. Kutoka dirishani, unaweza kuona mazingira ya nje kama miti na majengo ya karibu, jambo linalo nipa hisia ya utulivu. Kitu ni nacho kipenda zaidi chumbani ni kitanda changu kwa sababu hapo ndipo napumzika kufikiri na kupata nguvu mpya kila siku.

Ninapo jiandaa kwa mkutano kwa kwanza nasoma ajenda ya malengo ya mkutano ili nijue nacho kitarajia. Kisha mimi huunda hoja zangu kuandika nukta muhimu na kukusanya taarifa au nyaraka zinazo hitajika. Pia huakikisha ninaafika kwa wakati na nikiwa tayari kuchangia mawazo yangu kwa ujasiri na heshima. Hivi ndivyo navyojiandaa kwa mkutano.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mara nyingi ni napumzika kidogo, kula chakula cha mchana na kunywa maji au chai. Pia, kujaribu kutembia kidogo au kufanya mazoezi madogo ili kuondoa uchovu na kurekebisha akili kabla ya kuendelea na kazi. Wakati mwingine pia, natumia muda kidogo kusoma au kuangalia ujumbe.

Napenda zaidi kusoma kuliko kuandika kwa sababu kusoma hunisaidia kujifunza mambo mapia, kupanua mawazo na kupata marifa kutoka kwa watu na vianzo mbalimbali. Hata hivyo, pia napenda kuandika ni napohitaji kueleza mawazo yangu au kushiriki nilichojifunza.

Changamoto ninazokutana nazo kazini mara nyingi, ni shinikizo la muda, pale ambapo unakuta kuna kazi nyingi na muda ni mdogu wa kuzimailiza. Pia, kuna wakati changamoto ni mawasiliano yasiyoeleweka kati ya timu, ambayo inaweza kusababisha kutoelewana na au makosa. Wakati mwingine ni kutokuwepo kwa rasilimali za kutosha kama vile vifa vya kiteknolojia ambavyo vina athiri ufanisi wa kazi.

Ningependa kutembelea misri ya kale, hasaa piramu za giza na maeneo ya misri ya kale. Ni mahali pa kihistoria pazuri penye hadithi za zamani, sayansi ya ujenzi, wa ajabu. Na utamaduni wa kipekee unaovutia. Ningependa kuona kwa macho miundo hii ya kale na kujifunza zaidi kuhusu maisha ya kihistoria ya kifarao.

Nina himiza ushirikiano katika timu kwa kuwasikiliza wenzangu kwa makini, kushirikisha mawazo yangu kwa uwazi na kudhamini maoni ya kila moja. Pia, mchuchangia kwa upangazi, kazi, vizuri, kusaidia wenzangu pale wanapohitaji msaada na kuunda mazingira ya heshma na kuaminiana ili kila mtu ajisikie huru kushiriki.

Ndiyo, ni nakipenda chana chakula cha haraka mara kwa mara. Hasaa, pali ninapo kua na haraka au, nataka kitu chakirahisi kula. Hata hivyo, mimi ujaribu pia kula chakula chenyelishe bora ili kwa kikisha kwa afya yangu inabaki nzuri. Ndiyo, napenda sana kula chakula cha haraka.

Ninaamini kampuni kama Google kwa sababu imeleta teknolojia mingi zinazo raisisha maisha kama utafutaji wa habari, ramani, baru wa pepe na zana za ushirikiano kazi ni. Pia inajitahidi kuendeleza ubunifu wa teknolojia mpia kwa faida ya watumiaji wengi duniani.